Ninapendelea mfumo wa simu ya mkono ambayo unaweza kuguza kwenye kioo ka simu aina ya samsung kwa kuwa inaweza kuendeleza mambo vizuri na unaweza kufanya mambo mengi kwenye hilo simu na kuweka mambo yako yote na pia unaweza kuendeleza kazi yako kwenye hilo simu.